Mimi huenda mahali pa ibada mara tatu kwa wiki. Yaani jumapili, jumanne na ijumaa. Jumapili, sisi huenda kuabudu Mungu na kuimba nyimbo tofauti tofauti. Jumanne, mimi hufika mahali pale ilikuweza kujifunza kuhusu Mungu kwa undani. Kisha ijumaa, sisi huenda kanisa la kina mama.

Nahisi vizuri sana kuhusu tathmini za kazi. Kwa sababu na amini kuwa zina umuhimu mwingi sana. Ya kwanza, huwasaidia wafanyikazi kuelewa maeneo wanayofanya vizuri na yanayo hitaji marekebisho. Pili, huweka malengo wazi kwa mwaka ujao. Tatu, hubaini hitaji la mafunzo na fursa za kupandishwa cheo. Nne, hutoa nafasi ya majadiliano ya uwazi kati ya meneja na mfanyikazi.

Mimi hufanya vitu vingi sana ilikuweza kujianda kwa mkutano Kwanza mimi huweka lengokuu kuanda na kusoma agenda na kufanya utafiti kuhusu washiriki Pili mimi huakikisha najua mada ambazo zitajadiliwa mda na mahali pamoja na kuanda vifa muhimu ilikuweza kuongeza ufanisi.

Napenda sana kucheza michezo ya video. Mara nyingi, mimi huicheza baada ya kutoka kazini. Michezo ya video inamuhimu kama kukuza ujuzi wa utambuzi kama kumbu kumbu, umakini na utatuzi wa matatizo. Kwa upande mwingine, inaboresha ubunifu na kazi ya pamoja.

Nina study nyingi sana. Ambazo ni muhimu kwa kazi yangu. Ya kwanza mawasiliano bora. Ya pili ufumbuzi wa matatizo. Ya tatu kufanya kazi kwa timu. Ya nne kuwa mbunifu. Ya tano vile vile lazima kuwepo na ujuzi wa teknolojia. Kwa upande mwingine, usimamizi wa muda, uwadilifu na uwezo wa kujifunza vitu vipya kwa haraka.

Napenda sana kusoma maoni mtandaoni namini kuwa maoni haya unisaidia kwa njia mingi sana. Kwa mfano, mimi napenda sana mambo ya mapishi na mavazi. Kwa ivo maranyingi, mimi usoma maoni ya watu kutoka kwa mtandaoni ili yaweza kunisaidia katika mambo yangu ya mapishi.

Changamoto ambazo mimi hukutana nazo kazini ni nyingi mno kwa mfano ya kwanza ni msongo wa mawazo. Baada ya kuongea na wafanyikazi wenzangu wakati mwingine kazi ikiwa mingi, mimi huwa na mawazo mengi sana. Ya pili, migogoro na wafanyikazi wenzangu au wakati mwingine mkubwa wangu. Ya tatu, mzigo mkubwa wa kazi. Ya nne, kutoelewana na wateja.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara tano kwa wiki. Yaani kuanzia jumatatu hadi ijumaa. Napenda sana kuyafanya mazoezi haya na mimi huyafanya baada kutoka kazini. Mazoezi haya yamenisaidia sana kwa mfano kupunguza kilo za mwili.

Nyumba ambayo ninaishi ni ile ambayo ina sebule, jikoni na chumba kimoja cha kulala. Mazingira ya eneo hili ni mazuri sana kwa sababu kuna hewa safi ya kupunga. Nilihamia mahali hapa, mwaka uliopita. Kile kitu ambacho kinanifanya kupenda eneo hili ni utulivu wake. Na nasikia raha sana ninapoishi mahali hapa.

Napenda kucheza ngoma sana. Mimi cheza ngoma baada a kutoka kazini kila siku. Na naamini kuwa ngoma hunisaidia sana kwa njia nyingi. Kwa mfano, inanisaidia kufanya mazoezi ilikuweza kupunguza kilo za mwili. Kwa upande mwingine, ngoma unipatia burudani ya haina fulani.

Mimi hupanga kazi zangu jioni kabla ya kutoka kaziini. Mimi uzipanga kazi hizi kwa ratiba. Mimi huhakikisha kuwa ratiba hiyo itafuatwa. Siku ambayo inayofata. Ninapoingia kazini. Naamini kuwa ratiba hiyo hunisaidia sana. Kwa sababu huwa inanielezea. Nitakuwa nafanya kitu gani, wakati gani na mahali ambapo nitakuwa.

Mimi hufanya vitu vingi sana ili kuweza kujitunza. Kwanza ninapoamka asubuhi. Mimi hutulia kitandani kwa muda mfupi. Kisha baada ya hapo mimi hunywa majimoto. Baada ya hapo mimi hungoja kwa muda wa saa moja na nachukua staftahi yangu. Wakati wa mchana, mimi hufanya mazoezi madogo madogo ya kutembe hapa na pale na kula vya kula vidogo vidogo. Jioni napotoka kazini, mimi hufanya mazoezi kabla ya kula chakula cha jioni.